Jambo la kwanza ambalo nalifanya kushungulikia makosa kazini ni jambo la kwanza nikuweza kungudua ama kuelewa ya kwamba ni makosa gani nimefanya. Kama ni makosa ambayo ninahitaji nirekebishe na nahakikisha narekebisha. Kama ni makosa ambayo inahusu niombe radhi huwa nafanya hivyo.

Aina ya filamu ambazo nazipenda ni filamu ambazo zinaucheshi, hizi ni filamu ambazo mimi huwa naona zinafaa kuzitizama tukiwa pamoja na familia, hata wakati kuna watoto wadogo, zile ni filamu ambazo zinashughulikia watu wa rika lote.

Makati wote ambao ni namsongo wa kazi, njambo ya kwanza ni kujaribu kupumua ndani na nje, na pia niweze kutulia, ndio niweze kuzingatia ile kazi, jambo ya pili ni iwapo kazi imenizidia huwa naomba usaidizi kutoka kwa wenzangu, jambo ya tatu ni kuhakisha ya kwamba jambo ama kazi ya dharura nimeifanya ikiwa ya kwanza.

Ndiyo nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu na ni mara nyingi ambazo nimekuwa na haya mawazo ila kila wakati nikipata na nikipanga ile biashara ambayo ningependa kuanza huwa napatana na mashida mbalimbali kama vile ukosefu wa ujuzi katika biashara ile hapo najipata ya kwamba sijaweza kuanzisha ile biashara ambayo niko na fikiri naeza anzisha.

Napenda sana sana nikutumia muda katika na familia. Na mojawapo ya njia ambazo napenda kutumia muda na familia ni kuenda kutembea. Tunaweza kuenda kutizama sinema ama filamu tofauti tofauti. Pia napenda wakati tunakaa pamoja na kukula na kunywa pamoja kama familia. Hivi tukipiga gumzo.

Wakati wa furaha, mimi hupenda kujifurahisha pamoja na familia yangu na marafiki. Wakati wa furaha, huwa naandaa chakula, sana sana chakula cha mchana, ambayo tunakula pamoja na familia na marafiki. Baada ya hapo, tunaweza enda kutembea mahali, ambapo hatujaiweza kutembea hapo mbeleni, ama pia tunaweza kwenda kutizama filamu.

Jinsi ambavyo na karibisha wafanyikazi wapya ni jambo la kwanza ni kuweza kujitabulisha mimi kwa wao wenyewe na pia kuapatia any ile muda ambayo waneza jieleza wakianza na kusema jina zao. Jambo la pili ni mimi hupenda kuwaonyesha pale katika ofisini na kuwaonyesha mahali ambapo wanahitajika kwa wanakaa na pia ile kazi ambayo wanahitajika kwa wanafanya kila siku.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi nyekundu. Hii ni rangi ambayo inanikumbusha mapenzi. Kitu ambacho namiliki cha rangi hiyo nyeupe ni nguo kadhaa. Ambazo sana sana pia mi huzivaa wakati wa kusherehekea siku ya mapenzi. Hiu inanifanya nisikie mwenye mwenye furaha moyoni. Haswa sana nikiwaza jinsi ambavyo nilivyopendwa na familia yangu. Na hii ni rangi ambayo sana sana naiona mara nyigi katika maua ya waridi.

Kipindi ya ambacho napenda kutizama kwenye televisheni ni kipindi ambacho kinahusu michezo yote na sana sana michezo ya kadanda. Manake mimi ni mtu mwenye anapenda michezo na hua nafuatilia michezo yote ambayo inafanyika kwa karibu sana. Nikianzia na kadanda pia riatha ni moja wapo ya michezo ambayo mimi hufuatilia kwenye televisheni.

Jinsi, ambavyo nashugulikia udhaifu wangu kazini ni jambo la kwanza, ni kwanza kutambua ule udhaifu. Nikishafanya hivyo, ikiwa ni udhaifu ambayo inahitaji niombe msamaha, mimi hufanya vile. Na ikiwa ni udhaifu ambayo inafanya mimi mwenyewe kurekebisha, huwa nahakikisha ya kwamba nimefanya yale ambayo inastahili kufanya ili niweze kurekebisha.

Msimu wa mvua umeaza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahidi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anabegu za aina nzuri. Zina zaa sana. Msimu huu ni naharamha kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteeze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia mzima, tutakua na chakula cha kutosha.

Hapana huwa sipendi kucheza michezo ya video manake ile ni michezo katika maisha yangu yote sijaiwahi weza kushiriki, na pia ile miaka ninayo kidogo naona inapita mimi kuwa nacheza ile michezo ya video. Huwa sana sana na achia wadogo wangu waeze kucheza.

Muda wanguwa kuamka asubuhi ni saa tatu asubuhi na jambo ambalo nalifanya nikisha amka ni kushukuru ama kusema maombi. BBada ya hapo niliweza kukula chakula cha asubuhi ambayo likuwa mkate na chai ya maziwa. Na baada saa moja nikaweza kutoka kwenda kazi ni mahali ambapo na nafanya kazi nilijihisi mwenye nguvu asubuhi ya leo nilipoamka.

Hali ya hewa leo imekua yenye jua kali na lenye joto mingi. Na kwa sababu hiyo nilivaa, nilieza kuvaa rinda ambayo ni nyepesi, ili kuezesha hewa kuingia. Hii ni aina ya hewa ambayo naipenda, manake huwa sipendi msimu wa baridi. Na katika hali ya hewa ningependa sana sana kufanya mazoezi ya kuogelea.

Mahali ambapo nilizaliwa na pia kukua ni mahali ambapo panaitwa nyeri. Ni mji mdogo ambao unapatikana katikati ya nchi ya Kenya, eneo la mlima Kenya. Vitu ambazo niliweza kushika za kuvutia huko ni ili michezo nilichiza ututoni pamoja na watoto wengine wa jirani. Mambo mazuri ambao nakumbuka ya utotoni mwangu ni jinsi ambavyo tulikuwa tunasherekea siku zetu za kuzaliwa mimi na ndugu wangu wawili. Kinachoifanya ule mji uwe maalum ni ya kwamba kuna mbuga la wanyama ambayo watu huweza kuenda kutembea ili kuona wanyama mbalimbali kama ndovu. Mara kwa mara mimi hurudi pale manake hapo ndipo mahali ambapo wazazi wangu wanaishi hivyo mara kwa mara mimi huenda kuwatembelea.

Mazoezi yangu ambayo mi naifanya kila siku ni kutembea na kukimbia kidogo aa. Hii ni mazoezi ya ambayo mimi hufanya aghalau mara tatu kwa wiki. Wakati ambao napenda kufanya haya mazoezi ni asubuhi na mapema, ama jioni wakati jua limetua. Baada ya mazoezi haya, mimi huisi ya kwamba mwili wangu kidogo umeeza kupumzika. Na pia akili yangu huwa inapumzika manake huwa ni ule wakati ya ambao huwa sina mambo mengi ya kufikiria.

Ninazo programu mingi kwa simu yangu lakini baadhi ya programu ambazo mimi hutumia kila siku moja ni programu ya benki wakati naangalia miamala ambayo inafanyika kwenye akaunti yangu. Programu ya pili ni ile programu ya kampuni ya mawasiliano manake iko pia na ile nafasi ambayo unaweza kuitumia kulipia vitu mbalimbali ambayo pia unaweza ilipia tanauli kila siku.